Napenda kunywa chai. Chai ni kitamu sana. Chai ambacho kimetiwa majani ya kutosha. Si majani mingi na si majani kidogo. Mimi sikuelezwa na mtu kuhusu kinywaji hichi. Nilikipata tu nikikinywa. Maana wazazi wangu ndo walikua wananipea na nikaipenda.

Mimi napenda harufu ya pilau. Harufu ya pilau huwa ni tamu sana na harufu ya pilau inapendeza. Harufu ya pilau inafaa kwa maana huwa inapikwa na viungo tofauti tofauti ambazo zikiungana zinaleta harufu ingine mzuri sana ambayo inapendeza. Na ni harufu ambayo hauwezi taka kuiwacha harufu ya kupendeza zaidi.

Napenda kutazama mchezo, maana mimi huwa sichezi, kwa hivyo kutazama itakuwa rahisi sana kwangu kuliko kucheza, mimi ni shabiki mkubwa wa mchezo ya mpira na pia mchezo wakuogelea, napenda kutazama mchezo huo zaidi.

Mimi madukani huwa naenda wakati wowote tuu Kwa maana kuna vitu vingine unaweza visahau kununua na ilhali maduka ipotu karibu Mimi huenda kwa duka kila wakati ama wakati wowote nacho napo hitaji kitu cha dharura kama sukari ama majani kitu chochote tuu.

Mimi ninaishi katika nyumba za kukodi na mazingira ya eneo hii ni mazingira ambayo inawatu wengi, magari ni nyingi, watu wako siku mzima na usiku mzima. Na nilihamia huku mwaka ulio pita, mnamo wa mwezi wa kwanza januari, ndio nilihamia huku ni na mwaka moja kwa huu nyumba. Na pia ni kitu ambacho napenda kwa hii eneo ni ya kwamba kukona watu kila wakati. Na biashara zinaendelea vizuri na mambo ni mzuri. Na usalama wa huku ni mzuri sana zaidi. Uko sawa sana.

Ndiyo, napenda kunua vitu mtandaoni ila si vitu vyote. Huwa nachagua vitu ambavyo naeza nunua mtandaoni. Vitu kama manguo siwezi nunua mtandaoni, mana manguo ni vizuri kujionea nguo ambayo nanunuwa. Ila vitu kama vyombo vya jikoni ama vitu vingine vya nyumba huwa nanunuwa mtandaoni.

Ndio, napenda kuvaa vipuli. Vipuli huwa inafanya mtu uwe na urembo zaidi. Vipuli vya masikio ama vya pua. Kuna wengine hadi wana vipuli kwa mdomo, ata kwa macho. Inalingana ni wapi unataka kuweka vipuli. Ili kufanya uwe mrembo zaidi.

Tunawasiliana vizuri kwa upendo na kwa amani mimi na wafanyi kazi wenzangu. Maana hiyo ndo kiini cha kufanya kazi pamoja na kusaidiana kwa kazi mbali mbali ile ambayo mtu hawezi ama hajajua ili kusikwe na mngengano au mgogoro wote.

Huwa nafanya mazoezi wakati wa asubui, mana wakati wa asubui mnamo wa saa kumi na moja, mwili huwa imechangamka zaidi na unaweza kufanya mazoezi kadha kadha na mwili wako utakuwa mzuri na utakuwa sawa.

Wakati wa siku ambapo nafanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa asubui. Maana wakati wa asubui akili huwa badoni mpia, akili huwa haina mambu mingi. Sasa unezafanya kazi kwa makini, vizuri na kwa haraka. Wakati wa asubui ila wakati wa jioni. Mtu hukua umechoka na hawezi fanya kitu chochote.

Ninapenda kuona aina ya filamu ya mafunzo, mafunzo yoyote, filamu yoyote bora ina mafunzo fulani, iwe ni mafunzo ya maisha, iwe ni mafunzo ya mapenzi, mafunzo yoyote tu, hiyo ndiyo filamu ambayo mi inapenda kuona zaidi, ili niweze kujua vile ambavyo watu wanaishi.

Wakati wafuraha huwa nahakikisha nimejifurahisha zaidi kwa kuenda kuogelea nina naogelea ama ninaenda eneo mbali mbali kujionea ama pia kutembea kwa gari huwa kunanisaidia sana maana kutembea kwingi kuona kwengi na mimi napenda kutembea sana wakati wafuraha.

Chumba changu cha kulala ni kidogo si ki kubwa na aina ya rangi nilio pakiwa ni aina ya manjano ambayo ni rangi ambayo nilipenda tangu utotoni. Na kitanda changu ni kikubwa sana unatoshea vizuri na ni kizuri sana. Na sina uwezo wa kuona dirishani ambapo penye na lala maana dirisha iko mbali kiasi. Napenda chumba hichi kwa maana ni kizuri na nakipenda sana.

Napenda kufanya na kushirikiana kazi na wengine, maana kufanya kazi peke yangu, kufanya kazi peke yangu ni shida, shida, shida, maana ukifanya kazi peke yako, hakuna ushirikiano na hakuna mtu ambaye hata kurekebisha ukiwa umeenda vibaya. Kufanya kazi na wengine ni vizuri kuliko kufanya kazi peke yako.

Mimi na familia yangu, tukipata muda wa kukaa pamoja, huwa tunaitumia kwa makini na huwa tunaitumia vizuri muda huo. Tukipata muda sisi, huwa tunakaa kwa pamoja, tunaenda hotelini, tunakula, tunajivinjari, tunaogelea, na tunakaa pamoja kama familia. Tukizungumza mambo ya familia yetu na vile ambavyo tutainua familia.

Ndiyo napenda hesabu Maana hesabu ni kila kitu kwa hii maisha Unapoenda kununua vitu dukani unapokuwa na unapolipwa pesa zako Lazima ujue hesabu ili kuendeleza maisha na kujua kununua vitu na hesabu ndio kila kitu kwa dunia ya sasa na ni lazima upende hesabu liwe liwalo.

Ndiyo nagawanya matakwa zangu mara kwa mara huwa nagawanya zile taka ambazo si za vyakula ama mandizi maembe naweka kando na vile tu ni makaratasi tu naweka kando kisha na choma hizi za vyakula huwa natupa shambani ama natupa natupia kuku wale.

Kwangu mie, napenda kushiriki filamu ya action, maana napenda sana action. Pia comedy, maana napenda kucheka. Na mara ya kwanza nilipoona comedy, nikacheka, nikaisha kweli. Ndio siku nilipenda comedy hadi wa leo. Pia action, napenda vile ambavyo vita vinaonekana, vile watu wanapigana na vile watu wanapiganiana.

Ndiyo nimewai kulima kwa maana mimi ni mkulima hodari na ninapenda sana kulima kwa maana nisipolima hakuna mahali ambapo nitatoa chakula maana ukulima ndio chakula na ukitoa ukiwa mkum mkulima bora chakula yako itakuwa bora na yenye afya kulima kunasaidia sana kupata chakula.

Huwa na juweka kando na mtandao kidogo ikifika ni ubishanishi ama kuongea vibaya mtandao ni ama kutusi mtu mimi huwa situsi mtu na mimi huwa huwa siji ingizi katika mguguru wa mtandao huwa naingia mtandaoini kuona na kufuraiya Ila huwa sionge yongei yovyovyo, maneno ya kupayuka payuka, mtandani ndiyo huwa inaingiza watu, washida na vitisho.

Natumia wi-fi kwa maana wi-fi ndio huwa inashika haraka na bei yake ni rahisi kuliko data. Data ya simu huwa inatumia pesa nyingi sana maana huwa inaisha kwa haraka. Huwa unaweza tumia kwa muda wa lisaa limoja au mbili alafu zinaisha. Lakini wifi huwa haiishi na ni bei rahisi na inalipuwa kwa mwezi.

Ndio, napenda kupanda mlima sana, maana hiyo ni njia mzuri sana na njia mwafaka ya kuniwezesha kutunza afya yangu na mwili yangu isiwe mbaya sana. Na pia kupanda mlima inasaidia kuona mandhari mazuri ile ya huko juu ya mlima hukuwa na mandhari mzuri na inachokesha ila inafurahisha sana. Kupanda mlima ni kujitolea na inafurahisha.

Usiku kabla ya kulala, nikitoka kazini, naingia kwa nyumba, naingia bafuni, naoga, natuo uchovu, navalia mavazi yangu ya kulala, naingia jikoni, napika, nala, nafungua televisheni, naona kipindi changu, filamu yangu nayoipenda. Hua inakuja kila siku saa tatu usiku, naiona hadi saa nne na nusu. Alafu naomba nalala. Hivo ambavyo nafanya usiku kabla ya kulala.

La hasha, siwezi ishi hata siku moja bila teknolojia mie, teknolojia ndio kila kitu, teknolojia ndio mambo yote kwangu Napenda sana teknolojia maana hapo ndipo nafanyia masomo yangu, hapo ndipo naona filamu zangu, hapo ndipo nafanyia hata kazi zangu za darasani nazifanyia kupitia teknolojia. Kwa sasa teknolojia ni karibu kila kitu na siwezi kuishi siku moja bila teknolojia.

Ndio, nimewai fanya kazi ya kujitolea. Mara mingi, mara kwa mara, nikiwa likizoni. Kabla ya kurudi shuleni, huwa naenda najiunga na wenzangu kanisani. Tunajitolea kuenda kuona mayatima, na kuwasaidia kazi zao, na kucheza nao, na kuwapikia. Huwa tunajitolea kwa hizo kazi kila ambapo tunapokuwa likizoni.

Naipenda keki ya Black Forest Black Forest ndiyo keki ambayo naipenda zaidi. Mana hainausukari mingi na pia haijiongze wa mambo mengi. Ni ikotamu na pia latha yake inapendeza. Na ukila haibaki baki kwa meno. Ikosawa kabisa na nitamu.

Ndiyo, nimewai kuona bahari. Siku moja, nilipo enda Mombasa. Pamoja na wazazi wangu. Tulienda likizoni, pwani, tukaona mandhari tofauti tofauti. Mandhari mazuri na mandhari ambayo inapendeza.

Ndio, mimi ni kwanza ni shabiki wa kwanza wa kusoma maoni mitanda ueni. Ukisoma maoni mitanda ueni, utafurahia sana. Maana kuna maoni tofauti tofauti, vingine ni vizuri, vingine si vizuri, vingine vinachekesha. Watu wengi wana maneno mengi, ndio maana nasema mtandaoni maoni ni tofauti tofauti ila zinachekesha sana.

Kifaa changu huwa na chargi marambili kwa siku. Maana kifachangu ni kiya originali na huwa inaweka moto kwa muda wa masaa kumi na mbili bila kuzima wala bila kufanya kitu. Ikifika, ikipita muda wa saa kumi na mbili, hapo ndipo moto inaisha kwa hivo naweza kuchaji asubui na jioni kila siku.

Jambi la kuomba mwenyezi mungu kila siku hilo ni jambo ambalo ni muhimu kwa dini yangu Kwa maana nafaa kufuata na kujua mienendo ya kuomba ili maisha yangu iende sambamba na ibarikiwe na ikuwe yenye kifani Ndiyo.

Ndiyo ninapenda mvua kwa maana mvua ikinyesha na mvua ikiwa mingi mahali chakula huwa inaongezeka na mimea huwa inamea na chakula inakuwa mingi nanivigumu watu kulala njaa ndio maana napenda mvua na maji inapatikana ndio maana mimi huwa napenda mvua maana wakati wa mvua chakula ni mingi kuliko wakati ambao si wa mvua.

Mimi huwa napendelea shati. Maana shati ni rahisi sana kukaa nayo kushinda t-shati. T-shati inataka mahali ambapo unaenda, ikue ni mali pa maana na mahali ambapo haukawii sana. Ila kama unaenda shughuli zako za kawaida ni vizuri kuvaa shati. Kama mimi napenda kuvaa shati.

Mimi sipendi mahali kuna kelele Maana mahali ambapo kuna kelele Hakuna amani mahali kuko kimya afadhali kuna amani kidogo ila makelele mingi huwa inanikosesha amani na huwa inanisumbua sana akili sasa siwezi siwezi kamwe.

Ndio natumia teknolojia ya sauti kwa maana kwa sasa ndio teknolojia ambayo inapeleka ujumbe kwa uraisi na ujumbe unaeleweka kuliko kuandika huongea inapeleka ujumbe ikiwa sawa sawa.

Wakati kuna mvua kuu, mimi hu mkulima, hua nalima, hua nalima mahindi ndio ikue vizuri na mvua. Na pia nafurahiyanga mvua ambayo si mingi sana, ile ambayo itakuisha mmea na ambayo haitaaribu mmea. Na mvua inafanya kukue na chakula kingi duniani, nikisikia sauti ya mvua, nimesikia sauti nzuri sana.

Ndiyo, napenda kupaka rangi sana kuliko kuchora. Maana kuchora iko na mambo mengi na kuchora inachokesha. Ila kupaka rangi ni rahisi sana na inaenda kwa haraka sana. Na mtu yeyote anaezajua kupaka rangi kushinda kuchora. Kuchora inahitaji utaalamu fulani.

Mi napenda AC, maana AC unaweza kuiweka ubaridi ambayo wewe unataka. Na kulingana na upepo, upepo saa zingine huwa mkali sana na huwa inakuja kwa mpigo mkali sana ambao si mzuri. Lakini AC uko sawa kabisa.

Minapenda kuvaa nguo za aina ya zili ambazo zinafunika magoti kiasi kwa nimana misipendi kutembea na nguo fupi kwa sababu huo hazinifurahishi lakini nguo ambazo zimepita magoti huwa inanifurahisha sana lakini isiwe refu sana lakini bora ivuke magoti.

Kwa mtu anayeanza kazi, ushauri ambao ningempa binafsi ni aweke bidii yake yote kazini, mawazo yawe kazini na afanye kazi kwa roho moja na aipende kazi yako. Usipoipenda kazi yako, kazi yako itaharibika na haitakuwa nzuri. Kazi yako inafaa ikue umetia akili yako yote hapo na umeweka mawazo yako hapo pia.

Peso zangu huwa navi hifadhi vizuri, huwa ni navi hifadhi kwenye benki, ili ziwe salama, ili waizi wasiweze kuvitoa, huwa naviweka kwenye benki, naeka kidogo kidogo kidogo kidogo kisha nitakitumia, pale badaye.

Mimi napenda kukula kuku kuku ndio chakula ambayo napenda kula zaidi latha yake ni tamu na pia si ngumu ni rahisi sana Kwa hivyo ni nzuri kwa meno na nilipoanza ni mara ya kwanza kukila nilikifurahia sana hadi ya leo Hakuna ambaye aliye nieleza kuhusu chakula hiki ni mimi tu peke yangu nilijijulia Mara ya mwisho nilikula kuku ni jana jioni.

Natumia simu yangu zaidi kwasababu napata kila kitu ambacho nachoitadi nahitaji iku kwa simu. Iwe ni pesa iku kwa simu, iwe ni mazungumzo na rafiki zangu ni kwa simu, iwe nataka kujua jambo fulani ni kwa simu. Najipata tu kila saa natumia simu maana kila kitu iko kwa simu.

Mimi huenda maktabani mara moja au mara mbili kwa wiki. Inalingana ambavyo kazi zangu zitaenda katikati ya wiki. Kama nitaenda kama sitakuwa na kazi mingi nitaenda mara mbili kwa wiki. Na kama nitakuwa na kazi mingi nitaenda mara moja kwa wiki. Hua nasoma angalau vitabu mmoja au viwili.

Picha huwa napiga si mara kwa mara Huwa ni vigumu sana nipige picha Lakini ni kiwa mahali ambapo nataka ni kumbuke kama kumbu kumbu Huwa napiga picha mara moja kwa muda Ndio huwa napiga picha mara moja kwa muda.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi jaribu ni chakula ambacho kinaitwa sushi. Sushi ni chakula cha kigeni na kimetengenezwa na samaki. Kwa mimi hakikunipopendeza kamwe. Nilikikula lakini halikunipendeza na sidhani ka nitawahi jaribu kuikula tena.

Huwa napenda viatu ambavyo vimefunikwa kwenye mguu na viatu pia za spoti. Huwa sipendi viatu ambavyo hu vimefunguka tu. Huwa sipendi hivyo viatu. Huwa napenda tu viatu vya spoti ambavyo vimefunikwa vizuri na havina shida.

Kwa siku ya leo ni nawazo ya kuenda mahali jioni nilikuwa niende ni mtembele rafiki yangu ambaye alijifungua mtoto siku ya jana alipata mtoto msichana mungu alimbariki ndiyo unapanga kuenda kumuona jioni ya leo ni one ya fia yake na vile anendelea.

Mimi huwa napendelea mazingira ya kazi ambayo haina mweng'ano na mazingira ya kazi ambayo ikona amani na ushirikiano na upendo. Hiyo ndiyo mazingira ya kazi ambayo mimi huwa napenda sana. Huwa sipendi makelele na huwa sipendi mweng'ano na kukosana.

Si kitendo tu, nimetenda vitendo vya wema vingi sana Huwa nasaidia watu ambao hawajiwezi Pia huwa nasaidia wamama kuwalea watoto wao nakuwapea vitu ambavyo vya vitawasaidia wamama ambao wamezaa Huwa nawapea vitu kama pampasi ili wajisaidie.

Napenda rangi nyekundu Rangi nyekundu inanikumbusha mambo mengi sana na kitu ambacho namiliki cha rangi nyekundu nyumba yangu imepakwa rangi nyekundu niko na begi na niko na manguo kadhaa za rangi nyekundu na inanifanya nijihisi mrembo sana na napenda rangi hii na mara mingi rangi hii nyekundu huwa naona siku ya valentines.

Chakula ambacho nachopenda kula jioni. Sana sana ni ugali. Mimi hupenda ugali maana ugali huwa inashibisha. Huwa inashibisha sana. Ugali kwa nyama. Ugali kwa mboga. Ugali kwa kabeji. Huwa inakuwa tamu sana na huwa inashikilia tumbo unashiba sana.

Nakumbuka mwalimu wangu wa historia Mwalimu wangu wa historia alikuwa wa majabu sana Alikuwa ni mwalimu ambaye alikuwa anapeana kazi mingi na usipofanya unanyoroshwa kesho yake ya asubuhi Ndiyo maana sitawahi msahau, maana alikuwa anatutandika kweli kweli.

Napendelea kusoma wala sipendelei kuandika. Sikwa ubaya lakini mimi sipendi kuandika. Kuandika kuna uchovu mwingi ila kusoma ni kusoma tuu kwa maneno ukisema. Hakuna mambo mingi kama kuandika.